Mimi uamini kuwa siri ya ushirikiano bora ni mawasiliano na kuheshimiana. Kwanza mimi ujitahidi kuwa na msikilizaji mzuri, napenda kuelewa mawazo ya wenzangu kabla ya kutoa maoni yangu hili tujenge kitu kimoja chenye nguvu. Pia mimi ni mtu anayependa kusaidiana. Ikiwa naona mwenzangu anakwama au, ana kazi nyingi, mimi hujitolea kumsaidia ili sote tufike malengo yetu kwa wakati. Kwa kufanya kazi kwa pamoja, kwa njia hii, tunatengeneza mazingira ya furaha na tunapata matokeo bora zaidi kuliko kufanya kazi peke yetu.

Wakati wa jua kali, mimi hupenda sana kutafuta sehemu yenye kivuli na upepo mwanana ili kujipumzisha. Maranyingi mimi hupendelea kuka ndani ya nyumba huku nikitumia feni au kufungua madirisha yote ili kuruhusu hewa safi ingie. Jua ikiwa kali sana, kitu cha kwanza ninachofanya ni kunywa maji mengi ya baridi au maji ya madafu. Ili kuweka mwili wangu ukiwa na unyenyevu wa kutosha na kupunguza joto.